Jambo la kufanya, nikiwa na mgogoro na mtu, maanake hekima ya kwanza ni kuangalia katika huu mgogolo weenu chanzo ni nini. Kama chanzo ni wewe, eza ume mkosea, ama kuna jambo mnashindania, maanake hekima ni kukawa kwa pamoja na kuzungumza. Kukawa pamoja na kuzungumza kwa mba ndugu yangu chanzo ni chi na chi, au ni mekukosea hapa na hapa naombo uniwie radhi Kwa hiyo, unapokuwa kwenye mgogolo na mtu hekima ni kuzungumza Jambo ni hatatulio kwa kuzungumza Kwa hiyo, nyezo ukaombe msama, ukamwombe mtu akuwie radhi Kwa mahali ulipo kosea.

Kinachofanya mazingira ya kazi kwa mazuri cha kwanza ni miundombinu. Miundombinu ndio inafanya kazi iwe rahisi na uweze kuifurahia. Lakini pia mazingira ambayo yanahakikisha mfanya kazi unaeza kukuwa. Unaeza kuongezeka kielimu, kuongezeka kimajukumu na na vitu vingine vizuri. Lakini pia kinachofanya mazingira ya kazi yawe mazuri kama kuna ulipaji mzuri malipo mazuri. Kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri zaidi.

Ndoto yangu kubwa mimi ni kuwa kiongozi wa taifa rangu, ni kuhakikisha kiongozi mkubwa ambae nitahakikisha nafanya kazi kwa maono makubwa kwa ajiri ya taifa na kwa ajiri ya kutatua changamoto zinazowakabili wawanainchi. Kwa hiyo moja kati ya jambo ambao nahitaji ni kuhakikisha siku moja nakuwa kiongozi wa taifa rangu kwa ajiri ya kusaidia wanainchi na ndugu zangu na watoto wetu na familia yangu.

Kipawa nilichonacho mimi ni hekima, mimi ni mejaliwa hekima, maarifa, kwamba na uwezo wa kumishauri mtu ambaye alikuwa amekata tamaa, mtu ambaye alikuwa amekataa tamaa ya maisha, naeza nikazungumza naye na nikimishauri na anaelewa na narudi kwenye hali yake ya kawaida, lakini pia naeza kumienga mtu yoyote hata aliye katatamaa, akarudi kwenye hali yake ya kawaida, kuna ile uwezo wa kumwongoza mtu, uwezo wa kumshauli mtu.

Mimi na sherehekea siku kuu kwa kuwa na familia, kutumia mda mwingi na familia Kwa siku ya siku kuu ni siku ambao mara nyingi na kuwa sitoki kuenda popote ni siku ambao tunakuwa tumenoa vyakula nakaa nyumbani na familia, tunazungumza, tunakumbuka vitu vya zamani tunatoa shukurani kwa mungu kwa hio, hiyo ndo namna ambao minasherehekea siku kuu yangu.

Nashughulikia mda wa mwisho kwa kuhakikisha, natimiza malengo yangu ambao nilikuwa nimejiwekea toka mwanzo, kuhakikisha na kuangalia kipi kimetimia, kipi bado, kipi nikikamilishe, kipi kinaezekana kwa sababu kuna vingine unaeza ukakuta mda umeshaisha uwezi kukitimiza. Kwa vile ambavyo vinaezekana navitimiza na naangalia pia ni vipi nimeshakamilisha.

Nachofanya kushirikiana na timu yangu nikuhakikisha yale malengo ambayo tumejiwekea yanatimia Manake tunakua tuna mipango ambayo tumeipanga kuna marengo kwa hio tunakua tunahakikisha kila mmoja anafanya kazi kulingana na yale marengo ili yaweze kutimia kwa hio hilo ni jambo la msingi na tunakaa kwa pamoja muda mwingi kujifunza na kufanya kazi kwa pamoja.

Nahakikisha nazungumza nao, nahakikisha nasikiliza changamoto wanazopitia, nahakikisha nasaidia pale ambapo kuna msaada unahitajika wa kimawazo, au wa kifedha, ama wa kifursa kwa hiyo, nahakikisha nakuwa nao karibu wakati wanapopitia changamoto yoyote kwa hiyo ni kuwasaidia na kuhakikisha wanatimiza malengo yao.

Wakati wa msongo wa kazi, najitahidi kutuliza akili yangu, ili nisije nikakosea, ili nisije nika nikafanya kazi nje ya ilivyokuwa inatakiwa kwa huwa pia najitahidi pia kutuliza akili yangu na pia nikipata muda wa kupumzika najitahidi kupumzika vizuri ili nikirudi kazini nifanye kwa ufanisi mkubwa. Huwa najitahidi sana, kazi zinapokuwa nyingi najitahidi sana kutuliza zaidi akili yangu na kujitahidi nizifanye haraka haraka ili ziweze kuenda.

Njia ninaotumia kujikinga na jua kari, mara nyingi nikitoka nje, nikiwa natembea babarani navaa kofia, ama ninatumia usafiri wa gari ambao jua linakuwa halinipati. Lakini muda mwingi pia napenda kutulia ofisini, sehemu ambapo hapana jua. Hila nikitoka, nikiwa natembea navaa kofia, navaa na nguo ambazo hazinyonyi joto.

Mwezi wa mwaka ambao napenda zaidi ni disemba. Kwa sababu ni mwezi wa kumina mbili. Kwa sababu mwezi wa kuminambili ni mwezi wa sikukuu, ni mwezi wa likizo, ni mwezi wa kupumzika, ni mwezi wa kula, ni mwezi wa kufurahia, ni mwezi wa kutana na familia, ni mwezi wa kumtukuza mungu. Huwa ni mwezi mzuri.

Napenda kula wali kuliko ugari ya ugari pi wali ni chakula raisi kukipata na nikitamu nikila wali samaki ya kuliko ugari wali ni rahisi ugari unakuwa ni mzito kidogo hata ukila mmenge nyewake ni mlefu lakini napenda wali toka nikuwe mtoto napenda sana kula wali.

Filam mbona naipenda ni filam inaito Black Panther ni filam ya kizungu lakini imeigizwa kwa manzali ya kiafrika na ni ya kifalme penda kuangalia kwenyeo inchi likuwe na ito Wakanda kwenye inchi likuwa ni inchi ambayo na ongozo na mfalume ni inchi ambayo kwenye madini ya Yulania kwenye inchi ambayo ni filam ambai naipenda ni drama na mala ya kuanza kuiyangalia na kumbuka na aliyefanya niyangalie ni rafiki yangu na anapenda kuiyona.

Kitendo cha wema nimewahi kufanya ni kusaidia watu wenye uhitaji, mtu yoteyote mwenye wuitaji nimewai kukutana nao, mtu anashida chakula mwingine anahitaji kuongezewa ada ya shule kwa hiyo ni mewai kufanya hivo na huwa ninafanya. Kwani ni kitendo chawema ambacho huwa na furagu kufanya. Hata ni kikutana na mtu pia yuko njiani anaomba kuyo huwa nafurahi kusaidia.

Napenda kula pamoja na familia, napenda kufanya kazi pamoja na familia, napenda kukaa pamoja, napenda kushirikiana, napenda kubadilishana mawazo, kupata vinywaji pamoja na familia, napenda kupumzika pia, pamoja na familia ni jambo ambalo huwa linanifurahisha, sana.

Napenda upepo kuliko AC kwa sababu upepo ni asili lakini ACi ni upepo wa kutengeneza ambao ukiutumia vibaya uneza uka kuumiza kifua na namna nyingine ya mfumo wa upumuaji lakini upepo na upepo asili ni upepo mzuri ya ambao kuna kupuliza vizuri kwa oo ukiniambia ni chagwe na chagwa upepo.

Tunda langu lakupendezwa ni tunda hii linaitwa apple. Ni tunda ambao ni zuri, ni tunda ambao linawakilisha upendo. Ni tunda ambalo linawakilisha upendo kwa maana ya alama ya moyo. Kwa hiyo ni tunda ambao pia ni tamu. Ni tunda ambao pia ni raisi kulila na kulitengeneza. Kwa hiyo ninalipenda ni tunda langu lakupendezwa.

Mimi napenda keki ambayo inakuwe na chocolate keki ambayo inakuwe na chocolate ni keki tamu kuliko aina zingine za keki Kwa hiyo nafurahia zaidi nikila na najisikia raha na furaha Nikira keki aina chocolate kuliko keki aina zingine Kwa hiyo na chagua keki aina chocolate ndo keki ninawe.

Nahakikisha nakula vizuri, chakula ambacho, kina viribitubisho vyote, nahakikisha nafanya mazoezi, nahakikisha nafanya mazoezi kwa wakati, nalala kwa wakati muda ambao natakiwa masaa sita, napumzika vyema, natuliza akili, napunguza mawazo mengi, ambao yeneza yakanichangani.

Aaaah naruhusi maoni kutoka kwa wengine kwa sababu na amini siwezi kuwa sahihi kwenye kila jambo kwa hiyo na amini kabisa kwenye kila jambo pia kuna fikra tofauti tofauti, kuna mtu mwingine za akaleta mawazo mengine ambao ni mazuri kuliko yale ambayo nilikuwa nawaza, kwa ninapokea vizuri na napenda popote nilipo kuwe kuna watu wanashiriki kwenye kutoa mawazo na sio mawazo ya mtu mmoja.

Hufanya mazoezi ya mwili angalau mara mbili kwa wiki. Huwa najitahidi mara mbili kwa wiki Jumamosi na jumatatu jioni. Jumamosi asubuhi na jumatatu jioni ndo mda ambao nafanya mazoezi ya mwili. Kwa angalau mara mbili kwa wiki nakua nimefanya mazoezi ya mwili.

Chakula ninachokipenda ni wali maharage. Wali maharage ni chakula chenye ladha tamu na ni kitamu sana ni chakula chetu cha kiswahili. Sikumbuki mara ya kwanza kula lakini nakumbuka nilikuwa bado ni mdogo. Kwa sababu wakati tunakuwa ni chakula ambacho kinapatikana kwetu ni chakula kitamu sana. Lakini ni nani alinieleza ni wazazi. Imekuwa wazazi wakiwa wanakipika tunakula lakini mara ya mwisho nikukula hata jana nimekula.

Najitahidi kwa makini na jitahidi pia kufanya kazi kwa halaka halaka na jitahidi pia kwa kikisha akili yangu inafanya kazi vizuri kwa wakati ili niweze kumaliza kazi kwa halaka na kwa wakati bila kuchelewa kwa na jitahidi sana kuhkikisha mazingira ya kazi yako vizuri sana.

Napenda mazoezi ya kukimbia kwa sababu kwenye kukimbia nikaa nakimbia na naunguza fatsi mafuta mafuta mengi ambayo yapo mwiliniko hata nikama natembea napenda lakini mazoezi ya kukimbia zaidi napo kimbia naimarisha pia mfumo wangu wa upumuaji na kuwa naunguza fatsi na na mafuta mafuta mengi ndani ya mwili.

Nikutimiza kazi zangu kwa wakati. Nikutimiza kazi zangu kwa wakati na kuendelea kuongezeka kimapato na na kuongezeka kingazi ama cheo ama madaraka. Kwa hivyo, hivo ni moja kati ya vitu ambavyo naona na visamini viongezeke. Lakini na kuweza kuhudumia watu walionizunguka.

Ndio napenda mziki wa jadi ni mziki ambao unakuwa unasisimua ni mziki ambao ni wa utamaduni na mimi napenda utamaduni wetu na asili yetu kuwa muziki wa jadi ni muziki mzuri nafurahia ukiwa unaimbwa na pia unanikumbusha tamaduni zetu na mila zetu na desturi ambazo tumekua tukiziona.

Na uwanga sipendi kununua vitu mtandaoni kwa sababu uwaminifu unakuwa ni mdogo na vitu mingi vya mtandaoni vinakuwa unaweza ukakiona ni kizuri lakini kikiletwa kinakua inje ya uwalisia ule uliokufanya ununue kuwa kuna pia kuna utapeli mwingi hasa kwenye kadi hizi kulipa moja kwa moja malipo kwa hiyo imekuwa sipendi kwa sababu hiyo.

Wiki yangu ya kazi ninavyojipanga naanza na majukumu wa kuanzia jumatatu naanza na majukumu ambao ni muhimu ambayo yanatakiwa yakamilike ndani ya wiki moja kwa hiyo naanza na majukumu ambao ni muhimu kabisa alafu ndio naenda kwa malizia yale majukumu ambayo yana umuimu kidogo lakini nahakikisha kazi zote ambao zinatakiwa nishazifanya kwa wakati.

Chumba changu ni kikubwa, kuta zina rangi ya njano, kitanda changu pia ni kikubwa ambacho ni tano kwa sita na kinalizisha, kinaeza kulara watu wawili, lakini nikiwa ridishani kwangu naeza kuona manzali ya nje, naeza kuona fence, naenda kuona nyumba zingine na barabara, lakini kitu kikubwa nachokipenda, zaidi chumbani kwangu ni, pia ni kinacho kule kule ni self call stock nje.

Nakaribisha wafanyakazi wapya kwanza kwa kuwashauri, kuwapatia kile wanachohitaji ili waweze kufanya kazi na kujisikia vizuri kwenye mazingira mazuri ya kazi na kuwa mkarimu na kuwafundisha kuwaelekeza na kuhakisha nakuwa nao karibu ili kujua changamoto wazopitia na kuwasaidia mazingira mappa ili waweze kuierewa kazi.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira. Mchezo wa mpira ama soka ni mchezo ambao mi ninaupenda sana, ni mchezo ambao ninafurahi kuicheza, ni mchezo ambao nakimbia, ni mchezo ambao napiga chenga, ni mchezo ambao naenjoy kucheza hata na marafiki. Huwa ni mchezo ambao ningependa kujaribu au kucheza mara kwa mara.

Ya ndio napiga kura ni kwa sababu nimefikisha umri, ninakizi umri wa kupiga kura Kwa sababu mtu anaye ruhusiwa kupiga kura ni mtu mwenye umri wa miaka kumi na nane na mimi nina zaidi ya miaka kumi na nane. Na pia kupiga kura inanipa njia ya kuchagua kiongozi ninayemtaka. Kwa hiyo ninapiga kura na ni lazima nipige kura kwa sababu ni haki yangu.

Natazama video mtandaoni mara nyingi twitter Twitter ndo na mtandao ambao napenda kutumia ndio nategemea Natazama mara nyingi video huko lakini youtube pia nisehemu ambayo nafuatilia sana Kwa natazama video nyingi kupitia youtube Kwa youtube na twitter.

Nimewahi kushiriki mashindano lakini ni mashindano ya kukimbia, mashindano ya mbio, mbio shuleni, wakati niko shuleni, nimewahi kushiriki mashindano ya mbio, yalikuwa ni mashindano mazuri ya mbio, mita mia moja, yalikuwa ni mashindano mazuri ambayo, yalikuwa nafurahi lakini yalikuwa yananipa changamoto.

Kumbukumbu nzuli za shule nilizonazo ni marafiki zangu na kumbuka sana ni chitawe ni kifiki shule huwa na kumbuka marafiki zangu nirosom anao kwanzia sekondari na niroso manao high school na niroso manao pia Kwa hiyo nakumbuka sana kumbuka moment na kumbuka tulivo kuwa pamoja.